Ndiyo napiga kura ni muweza kupiga kura yangu ya kwanza mwaka elfu mbili na ishi na tatu na nategemea tena kupiga kura katika uchaguzi mku wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba Kwa hiyo mi ni mpiga kura sabu ni kona zaidi ya miaka kumi na nane mi ni mtu mzima.

Ndiyo, mimi napenda kupika. Mimi hupenda sana vyakula, vilivyotayarishwa nyumbani na mimi mwenyewe sababu naviamini kiafya na kueka vile vitu navyohitaji katika chakula hicho wakati kinapo tayarishwa. Kwa hio napenda sana kupika.